Binafsi naamini katika sera ya uaminifu na sera ya uwazi. Sera ya uwazi kwa mana ya kuhakikisha wateja wanapata taarifa za msingi, wanapata taarifa za awali na kujua taarifa ambazo zinahusu huduma ya kampuni husika. Kwa hiyo huwa inaleta uaminifu, uwa inaongeza ile uwezo wa wateja kuongezeka zaidi.

Kwa upande wa kueka picha zangu mitandaoni, aslimia kubwa ilikuwepo mwanzoni, nilikuwa ninaweka sana picha zangu mitandaoni kwa mitandao ya Instagram. Lakini kwa sasa hivi, huwa natumia tu sehemu ya jukwaa la WhatsApp kueka picha zangu mitandaoni ambazo hudumu kwa masa ishirini na nne pekee.

Kwa upande wangu napendelea viatu ambavyo viko wazi kwa maana sio viatu ambavyo vimefunikwa. Huwa napenda kuvaa viatu ambavyo vipo katika mfumo wa kandambili. Huwa napendelea kuvaa viatu ambavyo havijafunikwa viko wazi. Kwa sababu napenda nikitembea, nijihisi niko na uhuru, niko na uwezo wa kutembea. Lakini pia hata miguu yangu nihisi inapitiwa na upepo.

Somo ambalo nililipenda shuleni katika anga za sekondari nakumbuka ni somo la historia. Cha kwanza kwa sababu mwalimu alikuwa ni mzoefu, anatupenda wanafunzi, lakini pia kwa sababu alikuwa ni mtaalamu sana kwenye kufundisha. Lakini sababu ya pili ni kwa sababu nilikuwa ninalifaulu sana. Kwa hiyo kufaulu mara kwa mara ilikuwa inanipa motisha ya kuendelea kulisoma zaidi. Na hivyo kujenga nao urafiki na upendo zaidi kwa somo la historia.

Hasilimiya kubwa data zangu huwa ninazihifadhi katika madaftari. Kwa mana ya kuandika huwa nina daftari ambazo huwa ninaandika tarifa za msingi. Yale mawazo ambayo nakuwa nawaza kichwani na hata pia badhi ya tarifa zangu za usiri. Lakini pia badhi ya tarifa huwa ninaifadhi katika chombo cha simu, simu yangu lakini kua asilimia kubuwa huwa ni na penda kuandika katika daftari langu.

Ndiyo ninapenda kucheza lakini pia kutazama michezo kwa upande wa kucheza huwa ninapenda kucheza mpira wa miguu ambao huwa ninajihisi ninapata furaha sana lakini pia kwenye kutazama huwa ninapenda pia kutazama mchezo wa mpira wa miguu. Kuangalia mashindano makubwa mbalimbali ya kidunia na hata kwa hapa nchini Tanzania huwa ninapenda kufuatilia.

Kwa siku huwa ninapokea barua pepe ambazo huwa nazingojea kwa takribani mbili hadi tatu kwa siku. Kwa maana ya zile taarifa ambazo ni za msingi ambazo zinahusu kazi zinahusu taarifa za maendeleo ya ajira na hata pia fursa mbalimbali.

Mboga ambazo napendelea kula, cha kwanza ni mboga za majani, mfano wa mchicha, matembele, lakini pia majani ya maboga ambayo huitwa mlenda. Lakini pia huwa napendelea mchuuzi, mchuuzi ambao umechanganyishwa na nyama, umechanganywa na kuku, huo napendelea sana kula katika ugali au wali.

Ndiyo huwa ninatoa sana sadaka kuweza kuwasaidia wale watu ambao wenye kipato cha chini, mfano mayatima, vilema na hata ambao hawajiwezi. Lakini pia kwa upande wa michango huwa ninatoa sana michango kwa wenzangu ambao wanye matatizo kama ya msiba, wenye matatizo ya kuumwa. Lakini pia hata ambapo wanapatwa na shughuli zao. Kwa kikawaida mfano ndoa huwa ninatoa mchango.

Kwa siku huwa nina jitahidi sana kunywa maji mara tatu kwa siku. Kwa maana ya asubuhi, mchana na jioni. Kila kwa wakati huo nihakikishe nimekunywa nusu lita kwa muda huo. Lakini pia huwa inatokea muda ambao nipo kazini wakati wa mchana au wakati wa alasiri. Huwa pia nakunywa maji kwa wakati huo ilihali sio asubuhi. Lakini ni pale ambapo huenda najihisi nina kiu huwa ni nakunywa maji. Kama pia ni sehemu ya kuweza ku pooza koo yangu na kuweza kupata kibaridi kidogo.

Kushiriki katika jamii yangu, cha kwanza huwa nashiriki katika maendeleo ya jamii yangu kwa maana ya shughuli za kutoa mawazo, shughuli za mikutano ya kijamii, lakini pia huwa ninashiriki katika fursa mbalimbali ambazo zinahusisha jamii yangu. Mfano huwa nina shiriki katika usimamizi wa uchaguzi huwa nina shiriki katika usimamizi wa miradi mbali mbali ambayo inahusisha mtaa wetu lakini pia katika hilo huwa pia nina toa sana misaada kwa wenzangu kuwasaidia vijana wenzangu lakini pia kuunda vikundi kati ya sisi vijana ili tuweze kujisaidia na kusaidiana kimaendeleo.

Kipawa ambacho ninacho, cha kwanza ni kipawa cha kucheza mpira wa miguu, ambacho ninacho, eneo la namba sita. Lakini pia kipawa cha pili ambacho pia ninacho, ni kipawa cha kuweza kuongea vizuri mbele za watu, kuweza kuongea vizuri katika jamii, kuweza kuongea na kuwasilisha mawazo ambayo yapo kichwani na kuyaweka katika hadhira na kuweza kuwafanya watu wengine waweze kuyasikia, kuyaelewa, kuyafuata na hata pia kuweza kuyajua ambayo kabla ya hapo walikuwa hawayafahamu.

Ndiyo huwa ninapenda sana kucheza na watoto hususani watoto wa kaka zangu ambao huwa wananiita baba mdogo na hata pia watoto wa dada zangu ambao huwa wananiita mjomba. Huwa mara nyingi tunacheza sana kwa pamoja. Lakini pia huwa ninawapa simu yangu. Kuweza kucheza michezo mbalimbali katika simu yangu. Huwa tunachukua muda mwingi sana katika kufundishana na hata pia kuweza kuelekezana mambo mbalimbali ya kidunia.

Majira ambayo ninayapenda kwa upande wangu ni majira ya kiangazi kwa maana ni wakati ambapo juwa linakuwepo na mvuwa zinakuwa ni chache. Sababu kubwa ni muda ambao huwa inatoa fursa mzuri sana kwa vijana wengi kueza kufanya biyashara, kueza kufanya harakati zao za kila siku na kuendesha maisha. Tofauti na wakati ya mbapo kuna mvua nyingi huwa inanufaisha zaidi sekta ya kilimo. Lakini shughuli baadhi huwa zinasimama. Lakini pia kwa upande wangu huwa kitu ambacho nakikumbuka zaidi ni kufanya tobi ya shara. Lakini pia kupata muda zaidi wakweza kuzunguka katika maeneo tofauti tofauti. Na ilo pia ni zuri. Pia katika shughuli ambazo hua nazifanya zaidi ni biyashara. Hua pia ninacheza mpira kwa wakati huo. Na hua ninajihisi ni muda mbao nina pata utulivu wa kutosha. Na uhuru wa kueza kufanya mamuzi yangu.

Kwa upande wa kusoma gazeti, kwa sasa hivi siyo sana kwa sababu asilimia kubwa huwa ninatumia mitandao ya kijamii kupata habari na taarifa mbalimbali. Kwa hiyo mimi ni mpenzi sana wa kufuatilia taarifa za habari za kidunia, za kitaifa, za kibiashara, za michezo kupitia mitandao ya kijamii ili niweze kufatilia taarifa hizo.

Kwa upande wa kusubiri katika mstari, ambao ni foleni, huwa kwangu huwa najihisi kama ni meelemewa na kitu kizito sana katika mgongo wangu au kichwa changu. Kwani kutokana na uwingi wa kazi na majukumu, huwa inapendeza sana kuchukua muda mfupi sana kusubiri katika mstari. Mfano ukienda katika tasisi za huduma ya kifedha, ukienda katika maeneo ambayo ya na biyashara ya watu wengi, mstari unakuwa ni mrefu. Kwa hiyo hua najihisi uchovu, pia najihisi kukosa hewa, lakini pia hua ninajihisi ni kama kukata tamaa.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha kwa sasa. Namba moja ni ujuzi wa biashara mtandaoni kwa maana ya kufahamu namna ya kufanya biashara mtandaoni. Namna gani ya kufanya matangazo mtandaoni. Namna gani ya kufanya biashara kupitia mitandao ya kijamii kwa ubora zaidi. Ili kuweza kuleta matokeo bora zaidi, matokeo chanya na kuweza kujinufaisha katika biashara yangu. Kwa hiyo ninajitahidi sana kusoma taaluma hii na pia kusoma ujuzi huu kupitia mitandao ya kijamii na taarifa mbalimbali ili niweze kufahamu vizuri zaidi.

Kwa upande wa mnyama wa kufugwa na ambaye nataka kumfuga, namba moja ni kuku. Tena ni kuku wa kienyeji, kwa maana kuku wa kiasili kwa hapa kwetu Tanzania. Huwa ni mnyama ambae natamani sana kumfuga. Hawa ni aina ya ndege. Lakini pia kwa namna ambayo huonekana ni mnyama ambaye ana mabawa mawili. Lakini pia haruki sana kama ndege wengine. Lakini pia kuku ana miguu miwili. Lakini pia kwa upande wa kiume hupenda kutoa sauti sana wakati wa asubuhi. Lakini pia ni mnyama na ndege ambaye huwa ni anapenda sana kutembea na kuzungukazunguka mitaani huku wakitafuta chakula chake cha kila siku. Lakini kwa kitu ambacho cha kufanya cha kunichekesha ni pale ambapo unakuta kuku mmoja wa kiume huwa anaweza kuingilia wanawake hata watatu wanne kwa siku. Na kitu kingine pia cha kuchekesha huwa wanapenda sana kupigana. Kati ya mwanaume na mwanaume. Lakini kwa upande wa wanyama pori wa kufugwa siyo mpenzi sana wa wanyama pori wa kufugwa.

Mchezo ambao ninaupenda ni mchezo wa mpira wa miguu ambao ni mchezo ambao huwa ninafurahia sana kuutazama na hata pia kuangalia namna wachezaji wanavyocheza. Lakini sababu kubwa ambayo inanifanya kupenda mchezo huu ni vile ufungaji wa magoli ambavyo hutokea. Lakini pia ile mikimbio mizuri na ujuzi mzuri ambao wakonayo wachezaji huwa wanatoa burudani sana. Lakini kitu ambacho cha kushangaza nilipo utazama ni siku ambayo niliona timu ya mpira wa miguu ya simba ikiweza kutangulia kwa magoli takriban matatu kwa kipindi cha kwanza. Lakini magoli yote baadae kueza kurudi yote. Hili hali walikuwa metangulia kuiladi kubwa sana ya mabao. Hamba ilikopo ningumu kuyaona ya kirudi lakini iliweza kurudi yote. Na mechi kuisha tatu kwa tatu. Lakini kutazama mchezo huwa napendelea kutazama nikiwa nyumbani. Na pia hata katika maeneo maalumu ya kuonyesha mpira wa miguu. Lakini pia wakati wakutazama kitu ambacho ninahisi ni kama napata burudani ya kutosha na nipo sehemu sahihi ambayo huwa najivunia kuwepo.

Ndiyo kuona bahari nimewahi na mara ya muisho ni jana tu. Kwani sehemu ambayo ninaishi mkoa wangu wa mtuara ni mkoa ambao upo karibu sana na bahari. Na bahari hua naiona mara kwa mara kwani siyo mbali na hapa ninapokaa kwa mana nyumbani. Kwa hiyo nisehemu ambapo nahiyona mara kwa mara. Lakini pia huwa ninaenda kufuata burudani ya kimziki. Lakini pia marachache huwa ninaenda kuhogelea ili kueza kupata ile baraka ya maji ya bahari.

Napenda sana kusoma maoni mtandaoni na ni moja ya kitu ambacho naweza kusema huwa ninachukua muda mwingi sana kusoma maoni mtandaoni. Hususan kwa zile taarifa za mtandaoni ambazo huwa zina pendwa sana au zina maoni mengi au zile taarifa ambazo huwa zinachukua hisia ya watu wengi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo huwa ninasoma maoni ili kuweza kujua maoni mbalimbali ya watu wengine na kuweza kuongeza maarifa ambayo niko nayo kichwani mwangu.

Namna ambayo huwa ninatumia kuhifadhi pesa huwa ni nahifadhi pesa katika huduma ya mitandao ya simu. Lakini pia huwa ninahifadhi nyumbani kwangu. Lakini pia huwa ninahifadhi hata katika huduma ya taasisi za kifedha. Ni sehemu ambazo huwa ninahifadhi pesa. Kama ni ile ambayo ninasema sito itumia kwa muda mrefu huwa ninaiweka huko.

Ndiyo, huwa ni napenda sana kuleta ubunifu. Na yale mawazo ambayo ni naamini ni mazuri na ya kipekee katika taasisi, katika kazi nayoifanya. Na hata pia kuwashirikisha watu wengine huwa ni naamini kuleta ubunifu. Ninjia ya kutengeneza upekee na watu wengine kuweza kuona kitu hiko. Ni kana kwamba ni kipia. Na watu wengine kabla hawaja kukiona na kukifanya. Kwa hiyo, ni napenda sana kuleta ubunifu. Napenda sana kufanya ubunifu. Na kutumia ubunifu kama njia ya kuleta maendeleo.

Mimi huwa ninapendelea sana kuvaa shati. Huwa ninapenda sana kuvaa mashati. Kwa sababu huwa yanafunika hadi mikono yangu. Lakini pia huwa yananifanya kuonekana nadhifu. Mtu ambaye najiheshimu lakini pia hata mtu ambaye najiamini napendelea sana kuvaa shati huwa kama nikienda sehemu ya nje. Au hata pia nikienda sehemu ambayo yanaitaji shughuri rasmi au sehemu ambayo naweza kujihisi watu wengine waone kama najiamini na kujihisi ufahari.

Kwa kazi ambayo naichukia kwa nyumbani ni kazi ya kuosha vyombo, kwa maana kuosha vyombo vya vyakula, kuosha masufuria, kuosha sahani ambazo tayari zimeshatumika au kuliwa na watu nyumbani. Ni kazi ambayo binafsi huwa sipendi kwa sababu kubwa huwa kuna natharia ambayo huwa inamini kana kwamba ni kazi ambayo mara nyingi hufanywa na wanawake. Kwa hiyo ndiyo kazi ambayo naishukia zaidi kwa nyumbani.

Nguo ambazo napenda kuvaa ni nguo ambazo zina mfumo wa suruali. Lakini pia huwa ninapendelea kuva kanzu ambayo ni vazi la kiislam, dini ya kislam. Lakini pia huwa ninapendelea kuva mashati, mashati ya mikono mirefu, mikono mifupi. Ni nguo mbazo huwa zinanifanya nijihisi ni na uwezo wa kujiamini. Nipo imara. Na pia huwa ninapenda kuvaa hivyo. Ili watu wengine waweze kuniona ni mtana shati.

Kwa ukuta wa chumba, huwa ninapenda rangi nyeupe, lakini pia huwa ninapenda rangi ya kijani. Kwa mfano kwa chumba changu, huwa nina kuta nene, lakini kuta mbili zina rangi nyeupe na kuta mbili zina rangi ya kijani. Kwa hiyo niliweza kuweka huo mtindo na muundo wa hizo rangi mbili kwa sababu ni rangi ambazo huwa nazipenda na huwa naamini kwamba zinavutia ukiweka chumbani na manthari inakuwa mazuri zaidi.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea kwa upande wangu nakumbuke ulikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa ambapo nilipokea zawadi ya shati lakini pia nilipokea zawadi ya nguo za ndani lakini pia nilipokea zawadi ya saa lakini pia nikapokea na suruali kulikuwa na viatu na pia pesa kwa maana ya thamani ya hela ambayo pia nilipewa kama akiba ya ziada. Kwa hiyo ilikuwa ni jumla ya vitu vingi sana. Takriba ni vitu vitano hadi sita ambavyo vyote vilikuwa kama zawadi ya siku yangu ya kuzaliwa.

Kitu ambacho hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, cha kwanza ni mandhari, kwa maana ya usafi eneo la kazi, huwa ni kitu ambacho huwa inavutia sana eneola kazi na pia kuvutia ile motisha kufanya kazi. Lakini kitu kingine ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni namna ambao ambavyo walee wanataasisi au wafanya kazi watakapo kuwa pamoja wanashirikiana kwa kufanya kazi kwa pamoja. Lakini pia kusaidiana, lakini pia kuweza kushirikiana kati ya kutimiza malengo ya kazi ni vitu ambapo vinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na bora zaidi.

Sawa kabisa katika kazi ambayo huwa ninafanya. Kwa saa hivi ninafanya biashara ambayo ni biashara ya uuzaji wa nafaka. Lakini pia masomo ambayo nimehitimu ni masomo ya sanaa ya sosholojia. Katika chuo kikuu cha dodoma lakini pia ni taaluma ambayo nilisomea. Na nilichagua kati nipo katika hatua ya kidato cha sita. Lakini kitu kengine ambacho ninakipenda zaidi kuhusu hii fani ya sosholojia. Ni namna ambayo ni fani ambayo inaweza kulatua changamoto katika jamii. Kusaidia jamii lakini pia kuleta maendeleo chanya na matokeo bora kwa watu na taasisi. Kwa upande wa changamoto, changamoto kubwa, sasa ni katika biaashara, biashara ni inachangamoto ya wateja lakini pia changamoto ya uhaba au upatikanaji mdogo wa nafaka hususa ni katika muda wa kiangazi. Lakini kitu ambacho ningependa kubadilisha katika kazi au masomo yangu. Kikubwa tu ni kuongeza ujuzi na kuongeza uelewa zaidi ili niweze kufanya kazi zangu kwa ufasaha zaidi.

Somo la sayansi ambalo ninalolipenda ni somo la baiolojia ambalo ni somo la elimu ya viumbe, viumbe hai kwa maana ya miti au mimea na wanyama. Ni somo ambalo huwa nalipenda kwasababu huwa napenda kujua kuhusu mwili wa binadamu, kujua afya yangu, lakini pia kujua namna gani mwili hufanya kazi, lakini pia kujua namna gani vitu vya kuvizingatia kama lishe na pia ni magonjwa gani ni hatarishi, lakini pia namna gani ya kutibu au kusuluhisha hayo hayo magonjwa. Kwahiyo, kwa upande wangu ni somo la baiolojia ambalo nalipenda zaidi na kwakweli ni somo ambalo nimekuwa nikifanya vizuri katika ngazi yangu ya sekondari.

Kwanza kabisa kwangu mimi kiongozi ni yule ambaye hufwata misingi ya uwadilifu lakini pia hufwata misingi ya uwajibikaji kwa maana ya utekelezaji wa kazi zake kwa ufasaha, kwa ufanisi na kwa muda sahihi. Lakini pia ni wazi kwa maana yale mambo yote ambayo yanafanyika katika ngazi ya kiofisi na ngazi ya kijamii yaweze kujulikana kwa wananchi na wananchi waweze kujua michakato na hatua ambayo wamefikia kama taifa au kama jamii ili kusudi kueza kujua changamoto na fursa ambazo huwa zinapatikana. Lakini pia awe anahakikisha kuna usawa ahakikishe kwamba haki za wanajamii zina timia na wote wanapata haki zao na pia kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kwa weledi na kwa utaalamu.

Kwa upande wa kipindi cha mvua, mara nyingi muda wa mvua katika shughuli za kibiashara, biashara nyingi huwa zinasimama. Kwa maana huwa hazifanyi kwa ufanisi kama kipindi cha kiangazi au kipindi cha jua. Kwa hivyo ni muda ambao mara nyingi huwa ni muda wa kufanya usafi na kuweka mazingira sawa ya kikazi. Lakini pia kwa upande wangu mvua ninapenda kwa asilimia hamsini tu. Kwa maana kwa asilimia hamsini zingine huwa ninapenda jua. Lakini siku ambayo niliifurahia zaidi ya mvua ni siku ambayo nakumbuka likuwa ni muda mrefu sana jua lilikwepo limeonekana kwa maana ya takriban miezi mitatu. Kwa hiyo siku ambayo mvua likuja kutokea ni siku ambayo nilifurahia. Kwa sababu ni kwa muda mrefu sikuiona mvua. Lakini pia mvua kwa upande wangu huwa inabadilisha mipango hususan kwa muda ambao kuna shughuli za kikazi na za kiofisi. Lakini mvua ikitokea huwa inakubidi uchukue muda zaidi kusubiri mpaka mvua iweze kuisha. Lakini wakati wa mvua ni muda mzuri pia wa kuweza kuweka mazingira yetu sawa lakini pia huwa inatupa changamoto kidogo kuendelea na shughuli za kibiashara.

Binafsi huwa ni na thamini zaidi biashara, kwa maana ya kwamba, biashara yoyote ambayo binadamu, au mtu aka amua kuifanya ili kujiingizia kipato, ni kazi ambayo huwa nina ithamini sana. Kwa maana, biashara ikiwa ya kuuza nafaka, biashara ikiwa ya kuuza chakula, biashara ikiwa, ya kuuza labda simu, au vifaa vyovyote vile vya kielektroniki. Ni kazi ambayo huwa nina ithamini na huwa nina toa pongezi kwa wao ambao wanafanya hiyo biashara.